Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu mawazo ya kwanza unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa migu unayoipenda Pili unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii Tatu, je unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako? Nne ungependa kueleza ni mchezaji gani unapenda katika timu hiyo?? Tano, unahisi ni nini timu yako inapo shinda wa raf.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki ni nani mchezaji bora wa mpira wa kikapu? Pili, Labda unaweza kueleza ni kwanini unampenda mchezaji huyu? Tatu, Je, unakumbuka mchezo wa ajabu uliomwona akicheza? Nne, ungependa kueleza ni ujuzi gani unamwona akiwa nao? Tano, unahisi nini wakati unamwona akicheza?

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Mawazo ya kwanza, Unaweza kushiriki ni kitabu gani na ni kwanini unakipenda? Pili Labda ni hadithi? Historia? Au utafiti? Tatu, Je, unakumbuka muhusika unaempenda zaidi katika kitabu hicho? Nne, ninani aliye kushauri kuhusu kitabu hiki? Tano, ungependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu?

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua. Mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki ni nini hufanya wakati wa mvua kuu? Pili. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au la. Tatu. Je. Unakumbuka siku ya mvua ulio furaia zaidi? Nne. Ungependa kueleza ni jinsi mvua uliovyo badilisha mpango wako? Tano. Unahizi nini wakati unasikia sauti ya mvua?

Niambie kuhusu mfanyi biashara bora zaidi. Mawazo ya kwanza Unaweza kushiriki ni nani mfanyibiashara bora unayemjua? Pili Labda unaweza kueleza ni kwa nini unapenda mfanyibiashara huyu Tatu, Je, unakumbuka kitu cha ajabu walichofanya? Nne, ungependa kueleza ni nini unachojifunza kutoka kwake? Tano, Unahisi nini kuhusu jinsi anavyofanya biashara?